Mimi napendelea shati. Shati ninapovaa mimi huhisi vizuri sana. Shati mimi huvaa kila wakati, kila siku, tena wakati wote. Mimi huvaa shati pia ninapoenda kulala. Na ni napotembea, mimi hupendelea sana kuvaa shati. Shati napenda shati za shati za rangi ya blue ama rangi ya manjano.

Wazo nzuri ambalo ninalo siku ya leo ni wazo la kwenda kanisani kesho. Kesho nataka niende kanisani na nikamwabudu mungu wangu. Kesho ni siku ya jumapili. Na hilo wazo nimekua nayo. Tena nataka kesho na kwenda kanisani. Basi Mwenyezi Mungu aweze kunisaidia na mwenyezi mungu wangu pia aweze kunilinda na kuwa nami kabisa.

Sifa muhimu katika kiongozi ni sifa ya wajibikaji na sifa ya kutokua mtu mbinafsi na sifa ya kuwa mtu wakufanyia watu kazi. Unapokuwa na sifa hayo matatu basi utakua kiongozi bora kabisa. Tena utakua kiongozi anaependwa na watu.

Mimi hufua nguo marambili kwa wiki. Marambili kwa wiki ndipo mimi hufua nguo. Mimi hufua nguo siku ya jumatatu na siku ya jumamosi kila wiki. Ndiposa ninapofua nguo zangu basi mimi huwa msafi. Mimi hufua nguo zangu zote za wiki marambili jumatatu na jumamosi.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kujuana nao kwanza na baada ya kujuana nao basi mimi huwatembeza kule ambako mimi hupenda kutembelea ama hata kuhudhuria na hata mimi na hata mimi huwaleta karibu na marafiki zangu wengine ndiposa tuunde marafiki wengi zaidi.

Hupenda kuvaa nguo zisizo za ofisi. Mimi huvaa nguo kama kinyasa, shati na viatu. Na hata mimi huvaa kofia mara nyingi sana. Hayo ndio nguo ambayo mimi hupenda kuvaa kila siku. Ninapofaa hivyo ba.

Mimi mara nyingi hupenda kufanya kazi na watu wengine. Ninapofanya kazi na watu wengine basi mimi napata motisha ya kufanya ile kazi. Na hata pia napata kujifunza mengi kutoka kwa wale kwa wale watu wengine. Napata kujifunza yale mambo ambayo siyajui. Ninapofanya ile kazi basi napata kwamba niko na mazao ya hali ya juu sana, katika ile kazi na pia nafanya ile kazi vizuri ifaavyo.

Ili niongeze uzalishaji wangu mimi husoma zaidi mimi husoma zaidi ili niongeze ujuaji wangu katika lile kazi ninalofanya na kwa hivo ninapojua zaidi na hata pia kutangamana na watu wengine ili niweze ili niweze kusoma yale ambayo wanajua. Basi mimi nakuwa na ujuzi zaidi katika lile.

Study ile ambayo ni muhimu katika kazi yangu ni ni kuwa ni kuwa imara na uzoefu katika lile kazi ninalofanya. Basi ninapokuwa na hayo study mawili ambayo ni ya muhimu sana. Basi mimi huweza kufanya kazi langu vizuri bila kuwa na tashwishwi lolote.

Ninapojiandaa kwa mkutano mimi kwanza huangazia. Ile tarifa kuu ambayo litaongelewa kwa ile mkutano. Na mimi hutafiti zaidi kuhusu huo tarifa. Na hata pia kuangalia yale ambayo ambazo, yale ambazo tulishugulikia kwa mkutano uliopita. Na hata bada ya hayo mimi mimi huhakikisha kwamba nimeva vizuri na nina kalamu na kitabu. Ambacho nitatumia kunukuu.

Changamoto yale ambazo mimi hukumbuta mimi nakutana nazo kazini. Ni kama vile ukosefu wa uweleano pale kazini. Na ninapopatana na ukosefu na uweleano. Basi siezi kuwa na mazungumzo mazuri pale kazini na wafanyakazi wenzangu. Kwa sababu hatuongei lugha moja, basi mawasiliano haiko kabisa. Na kwa hivyo bila mawasiliano hatuwezi kuwa na uzalifu wa hali ya juu pale kazini.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Nilipiga kura mara ya kwanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili katika chaguzi kuu la nchi ya Kenya. Nilipiga kura tena, tena nina matumaini kwamba mungu atanijalia niweze kupiga kura mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba.

Ninapokuwa na wasiwasi basi mimi, basi mimi hutulia kwanza. Ninapokuwa na utulivu basi akili yangu pia hutulia. Na akili yangu inapotulia basi mimi huweza kufikiria vizuri. Na hata hali yangu ya akili pia inakuwa salama. Na yenye hali ya juu sana. Na kwa hivyo wasiwasi hupunguka na, na naeza kufanya yale ambayo nafaa kufanya, ifaavyo.

Mimi huwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kwanza kuwa na kuwa na mpango. Ninapokuwa na mpango mbasi mimi hurahisisha wakati wangu wakufanya kazi wangu kwa kibinafsi na maisha yangu. Kwa hivyo mimi hujipanga vilivyo.

Mimi mara nyingi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kuangazia umoja umoja kwa sababu tukiwa tukiwa na umoja basi tutakuwa na nguvu na tukiwa na nguvu tutaeza kufanya kazi pamoja na uzalishaji wetu pale kazini itakuwa ni ya hali ya juu. Kwa hivyo napenda sana ushirikiano katika timu.

Mimi husasisha vifaa vyangu kila wiki. Ninaposasisha vifaa vyangu kila wiki. Basi vifavla vyangu vinakuwa katika hali ya juu ya matumizi na vinakuwa tayari kila wakati. Na huo ni saa mzuri sana kwa sababu vifaa vyangu vikiwa sawa kazi inachapika vizuri.

Mimi hupenda kutazama michezo. Mimi mara nyingi hutazama michezo kwenye runinga. Ama sa zingine mimi huenda uwanjani na kutazama michezo hayo. Napenda sana kutazama michezo. Sana sana mchezo wa mpira, mpira wa mguu ni mchezo mzuri ambayo mimi napenda tena kutazama.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Mnyama ambayo nimefuga ni nguruwe. Nguruwe ndio mnyama ambayo nimefuga. Ngurue ni mnyama mzuri sana. Tena hunipatia nyama ya nguruwe na hata pia hunipatia kinyezi chake ambayo mimi hutumia shambani na hata pia hunipatia ngozi yake. Huwa pia mimi huuza na kupata pesa. Nguruwe ni mnyama mzuri sana wa kufuga tena ina manufaa zaidi.

Kipindi cha televisheni ambayo mimi hupenda kutizama ni kipindi cha tahidi high. Kipindi cha tahidi high hukuja kila jumapili. Tahidi hai ni kipindi nzuri ambayo huonyeshwa katika runinga ya Citizen TV. Ni kipindi nzuri tena nimekuwa nikitazama katika miaka mengi sana.

Mimi hushughulikia muda wa mwisho kwa kwa kutembelea yale ambayo nafaa kufanya ambayo nimefanya. Na ninapoyatembelea na kuhakikisha kwamba kila kitu ki shwari. Basi nakuwa na uhakika kwamba nimefanya jambo nzuri tena ya kupendeza.

Mimi hupenda filamu vya kivita. Filamu vya kivita ni filamu nzuri sana. Ambazo hunifurahisha. Nimekuwa nikitazama filamu za kivita tangu utotoni mwangu. Tena ni filamu bora zaidi ambazo ni ambazo ni vya kupendeza. Napenda sana filamu za kivita.

Mara nyingi mchana mimi hukula chakula kama njugu na chai. Njugu na chai ndio mimi hukula wakati mwingi sana mchana. Kila siku mchana mimi hukula, njugu na chai. Njugu ikona manufaa mengi sana mwilini. Na ninapoyakula basi, napata.

Kile kinachonifanya nifurahi sana ni kwamba mungu wangu amenilinda kabisa. Tena amenipa maisha mazuri. Namshukuru Mungu wangu kwa hayo yote. Tena ninafuraha sana kwa vile mungu wangu yu nami. Na tena amenilinda vizuri. Na mshukuru sana. Tena sana.

Ndiyo, mimi hupenda kuangalia nyota. Nyota ni mzuri sana kuangalia, tena mimi huiangalia wakati wowote ninapoiona. Napenda sana nyota, tena nyota hunifurahisha. Nyota pia sa zingine huwa na mafunzu, unapoiona.

Juisi ya matunda ni nayo ipenda ni juisi ya passion. Juisi ya passion ni juisi nzuri tena inaladha tamu ya kupendeza. Na hata pia ikona harufu nzuri sana ya kuvutia. Napenda sana juisi ya matunda ya passion ni juisi nzuri tena ya kufuraisha.

Kutoka utotoni mwangu kumbukumbu nzuri ambalo ninalo ni kuhusu wakati ambao nilikuwa mimi na marafiki zangu katika chuo cha chekechea. Tulipokua tukicheza. Tulipokua tukicheza. Tulikuwa tunacheza michezo mengi sana ikiwemo ya kupigana. Na kupigana tulikuwa tunapigana. Tukijaribu kuiga wale ambao hupigana kwenye televisheni katika mchezo uitwao wrestling. Tulikuwa tunacheza mchezo huo wa kupigana tena tulijifunza mengi.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku. Mimi hufanya mazoezi kila siku jioni. Ninapofanya mazoezi kila siku ya mwili ninapofanya mazoezi ya mwili kila siku baasi ninapata kuwa na nguvu zaidi. Na napenda kujiendeleza mwilini.

Mara nyingi ninapofurahi kuwa nyumbani mimi hutazama vipindi nivipendavyo kwenye televisheni. Na mara nyingi mimi huona vipindi kama vile vya kivita. Na saa zingine vipindi vya michezo. Na saa zingine hata mimi hutizama. Hutizama mchezo wa mpira na hata mchezo wa.

Kazi ambayo mimi huthamini zaidi ni kazi ya shamba. Kazi ya shamba ni kazi nzuri sana. Kwa sababu bila ukulima, basi hatuwezi kuwa na chakula. Kwa hivyo mimi na thamini kwanza sana, tena sana, kazi ya ukulima. Ukulima ni mzuri, tena ukulima ina manufaa mengi sana. Mimi kama mkulima nitaweza kupata chakula. Na hata ile chakula cha ziada mimi nitaweza kuuza na kupata pesa.

Ndiyo, mimi napenda kunywa maziwa. Maziwa ni mzuri kwa afya na mwili wangu. Na maziwa ikona manufa mengi sana. Kwa vile maziwa hunipa protini. Na hata pia hayo protini hunipa nguvu mwilini. Maziwa ni mazuri tena niya kupendeza muno mwilini.

Tabia za watu ambazo nazichukia ni tabia kama zile za kutopenda watu na tabia za kutokua na adabu. Hayo tabia mawili ni mbaya sana, tena, tena, tena huonyesha mengi kuhusu mtu. Usipo, ukiwa na tabia kama hayo mbili, basi, basi huwezi kuwa mtu mzuri sana nachukia tabia.

Ndiyo, mimi napenda sana hesabu, hesabu ni mzuri, tena mimi ninaujuzi sana katika hesabu. Napenda sana hesabu, hesabu ni rahisi, hesabu, hesabu ni mzuri sana, tena ikona mafunzo mengi sana. Hesabu hunisaidia, vizuri sana, tena katika somo zote kuna hesabu.

Pia hupenda kuandika kwa kompyuta kuandika kwa kompyuta ni rahisi sana tena. Tena maandishi pale ni mazuri. Ambapo ni rahisi sana kusoma. Tena unaweza tumia watu wengine pia waweze kusoma. Yale unayoandika kutumia kompyuta. Kompyuta ndio njia rahisi sana tena ya sahizi ya kuandika.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege. Nimesafiri kwa ndege mara nyingi sana kutoka kutoka mji wa kisumu hadi mji wa hadi mji wa Nairobi. Na hata pia kutoka mji wa Nairobi hadi mji wa Mombasa. Na wakati mwingine nilitoka mji wa Mombasa hadi mji wa kisumu kutumia ndege. Ndege ni mfumo wa haraka sana wa kusafiri. Tena ni mtindo wa usafiri mzuri.

Mimi hupenda kula ugali. Ugali ina manufaa mengi mwilini. Mwanaume kama mimi napenda sana ugali kwa sababu ugali hunipa nguvu zaidi. Tena napokula ugali basi mimi huhisi kwamba nimeshiba na naweza kufanya majukumu yangu na kazi zangu zote wakati ufao. Tena kwa kasi zaidi.

Mimi napendelea kunyoa ndevu, ninaponyoa ndevu basi mimi nakuwa msafi tena niko na mwonekano mzuri sana wa kuvutia mimi hunyoa ndevu kila wiki mbili, na ninaponyoa basi mimi hata huhisi vizuri, nikiwa nimenyoa, na niko na usafi wa hali ya juu.

Kinywaji ambacho mimi hupenda kunywa asubui ni kinywaji cha uji. Kila asubui mimi hukunywa uji ninapoamka. Uji ni kinywaji nzuri sana tena hunipa nguvu zaidi ya kuanzisha siku yangu. Uji ninaupenda sana na nimekuwa nikikunywa uji miaka mingi zaidi.

Ili kuweka afya mzuri, mimi huhakikisha kwamba kila mwezi ninaenda hospitalini kufanyiwa kufanyiwa uangalifu wa mwili wangu wote na kuhakikisha kwamba niko na afya mzuri na ninapopata kwamba niko na tashwishi lolote itakayokumba afya yangu basi madaktari wangu hunitibu mara hio.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli. Mimi huendesha baiskeli kila jioni ninapo, ninapo jivinjari, na ninapopitisha wakati wangu wa ziada. Baiskeli ni tamu tena hufuraisha sana kuendesha. Niko na baiskeli ambayo mimi huendesha kila siku.

Ndiyo, mimi napenda kuchora na kupaka pia. Mimi ninapochora, basi mimi hata pia hupaka rangi. Mimi hupenda kuchora michoro nzuri nzuri ambavyo ninaeza uza. Na hata pia wakati mwingine mimi huchora michoro ambazo watu wanataka na baadaye haukunilipa.

Ndio mimi hupenda chakula cha haraka. Mimi hupenda vyakula vya haraka. Kwa sababu ni vyakula nyepesi tena ni mimi mara nyingi hupeleka vyakula vya haraka na soda. Ama hata maziwa vyakula vya haraka ni mzuri sana. Kwanza ninakwenda safari ndefu ndefu.

Mji ambayo ningependa kutembelea duniani ni mji wa Athens. Mji wa Athens ni mji ambayo nimekuwa nina tamaa mengi sana kuitembelea siku moja. Na nina matumaini kwamba mungu atanilinda na kunipa ule wakati mwafaka wa kutembelea mji wa Athens siku moja. Mji wa Athens ni mji mzuri sana. Tena ni mji ambayo iko na historia kubwa sana ambayo watu wengi huenda kutizama.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuhakikisha kwamba nafanya yale vitu ambayo nafaa kufanya vyote kwa wakati ufao. Na kwa hivyo ninavofanya yale nahakikisha kwamba nazifanya vizuri ifaavyo tena kwa hali ya juu kabisa. Inayovuta na kufurahisha.

Kitendo cha wema ambayo nimewahi kufanya ni wakati ambapo nilienda kutembelea watoto wasiojiweza. Na nilipoenda kuwatembelea basi niliwapelekea vitu mbalimbali kama vyakula na manguo. Ili hata hao waweze kujisaidia nazi. Nilipotembelea basi hii ilikuwa ni kitendo cha wema na kitendo cha utu kabisa.

Ndiyo, kitu cha thamani ninayo ambacho ni nahifadi. Kitu cha thamani ninayohifadhi ni chuma cha silva. Chuma cha silva ni nayo ambayo mimi ni nahifadi. Nina vyuma mbili vya silva ambavyo ambavyo mimi ninahifadhi.

Ndivyo mimi napenda sana kuzungumza kuhusu siasa. Siasa ni mzuri, tena siasa, ndiyo chanzo chetu cha jamii, na siasa husaidia sana katika jamii. Mimi napenda siasa, tena hutangamana na wana siasa pia. Siasa ni mzuri, tena ni jambo la kufuraisha. Siyasa kusaidia sana katika.

Mimi husaidia jamii yangu kwa kuwasaidia kusafisha madhari yao na hata pia kwa kwasaidia kuletea jamii maji. Mimi hufanya hayo mawili kwa sababu ni njia mbili muafaka ambazo jamii inaeza faidika kutoka kwangu.

Mara nyingi mimi hupenda kununua vitu sokoni ama dukani. Ninapoenda sokoni, basi napata kununua vitu kama mboga, mboga, vitunguu na hata nyanya. Na ninapoenda dukani, mimi pia hununua vitu vya duka kama maziwa, kama vile biskuti, mayai na hata mkate.